Naam, hesabu nami ni kitu ambacho hukipenda sana mimi kwa sababu kinakuza uwezo wa kufikiria, uwezo wako wa kuweza kuelewa mambo sana sana ni vyema kupenda hisabati, hasa hisabati za pesa pesa kwani ni kitu ambacho ni kinahitaji hisabati njema kabla ya kukifanya kuweza kutumia pesa ni hesabu sio hesabu sio tu unayofunzwa wa shuleni bali pia matumizi ya pesa kutumia pesa vyema kuweza kule kutumia hisabati uweze kujua ambapo utakapotoa pesa ambapo pesa zikifika utatumia kipato kinatosha vipi kuweza kugharamikia maisha kama vile nyumba nitatumia pesa zinatosha vivi na hivi kufanya jambo kama vile kununua gari kununua shamba hivyo hisabati ni jambo njema sana pia hisabati huweza kufanywa pia sana na watu ambao wanapenda kutumia muda wao kujifurahisha na kuweza kufanya akili uweze kuwa makini sana mimi hutumia huo wakati kutumia hisabati sana kwani unanifanya akili yangu uchangamke akili ikuwe na uaminifu naeza tatua hili shida na hili kwa muda unaosotosha dakika kumi hivyo kutumia kupitia hisabati hisabati ni somo pia ni hisabati hufunzwa mashuleni hisabati ni somo ambalo mtu akifunzwa huweza kumsaidia kutatua mashida zingine mimi napenda hisabati pia kwa sababu ya hali yangu ya kazi mimi ni mwana biashara hivyo nafaa kujua pesa ambazo na zipata nafaa kutumia hisabati ili kuweza kukadiria hasara niliyopata na faida amabayo nimepata hivyo hisabati hunisaidia sana kazini ili kuweza kutambua ni kipato kinatosha vipi nitakacholipa mfanyikazi wangu. Bila hisabati ningekuwa siwezi lolote biashara yangu ingekuwa kwenye kilio cha hasara kila siku lakini kupitia hisabati, mimi huweza kujua kila kitu, kupanga kila kitu kwa wakati na kuhakikisha, siku kwa majozi, bali niko kwa furaha kila wakati inahakikisha kwamba, kila wakati natumia muda wangu, vyema na kuhakikisha kwamba, muda ambao nimekadiriwa wa kazi, hauchukui muda wa familia yangu pia hiyo ni kutumia hisabati, nikiangalia hisabati, vyema nikitumia vyema kwa kweli mwisho wa siku huwa na wakati mwema wa kufurahia kwani nikikadiria muda vyema wangu wa siku kwa kwanza niseme niamke hali kutoka asubuhi adi saa saba hiyo ni hisabati kwani kufanya hivyo tu ninajua wakati ambao ninatumia kufanya jambo hili, lile na lile lingine hivyo ni vizuri sana kukadiria muda wako na kujua mambo na hisabati pia hisabati hunisaidia kujua matumizi yangu ya pesa kwa mfano nimetumia mtu fulani na fulani kiwango hiki cha pesa iwapo ni pesa nyingi sana kwake naweza kujua kwamba kipindi ambacho kinachokuja pesa ambazo nitakazo mtumia hisabati hunisaidia sana sana katika matumizi yangu ya kila siku katika malengo yangu ya kila siku kwa kweli hisabati ni kitu ambacho ukiwa nacho hauteseki. Hauwezi pata shida sana kwani hisabati hukadiria hasara hukadiria faida ambayo utakayopata na huweza pia kukuza urafiki kwani kila mtu utamlipa vyema kulingana na kazi ambayo amekutumia hameka amefanyia sa hivyo ukitumia hisabati vyema pia hisabati huweza kunisaidia kukadiria masaa ambayo nitakayoweza kulala na kwanini na nitakayoweza kutumia kwa siku ifuatayo hivyo kutumia hisabati ninaweza kupangilia nitalala masaa tuseme nilale masaa country money niweze kutoa masaa mawili ya kufikiria niweze kutoa masaa mengine matano ya kulala vyema na saa moja ya kutayarisha kabla ya kuenda kazini hiyo ni mfano wa kutumia hisabati nimetumia hisabati li kukadiria kwamba nafaa kutumia mtu natosha vipi nafaa kufanya vipi nafaa kuenda wapi na wapi kwa wakati ufaao hili hunizuia kufanya matatizo hili hunizuia kukiuka mateso yote ya hiyo siku asanti sana.